La, mimi huwa simei ndevu, maana mimi ni wa kike, lakini kwa upande wa ndugu zangu wa kiume, mimi upendelea wakiwa wameva ndevu, yenye ni ya wastani, si refu sana na si kidogo sana, yenye wamemaintain na inakaa safi na ya kupendeza.

Nikitazama nje kupitia dirisha langu, ninaona mandhari tulivu inayovutia macho. Kuna miti mirefu inayopangwa kando ya barabara, majani yake yakipeperushua, taratibu na upepo mwanana. Mbali kidogo naona majengo yaliyosimama kwa utulivu baada yakiwa na rangi angavu zinazong'aa chini ya mwanga wa jua. Barabara inapita katikati magari machache ya kipita kwa mwendo kawaida yakitoa sauti ndogo za maisha ya kila siku. Inaonekana ni wakati wa asubuhi ama alasiri ya mapema kwa sababu mwanga wa jua si mkali sana bali ni kupendeza na mwenye joto. Kulingana na msimu mandhari hubadilika wakati wa masika miti huwa kijani kibichi na maua uchanua. Huku mvua ikiacha harufu ya udongo yenye ratuba. Wakati wa kiangazi, jua huwa kali zaidi na rangi za mazingira huonekana kufifia kidogo. Nikitazama nje ya dirisha nahisi utulivu na amani nikama muda unasisima kwa sekunde chache. Kunipa nafasi ya kupumua, kutafakari na kudhamani uzuri wa mambo madogo yanayonizunguka.

La, mimi sipendi kupanda milima sababu huwa inanichokesha sana viungo vya mwili kama vile miguu huanza kuuma na kusikia zikiwa vi zime zimekuwa nzito pia kifua changu huuma na kuhema kwa upesi na huwa inanipa maumivu ya mwili mzima.

Ndio, mimi hupenda kufanya mazoezi yangu asubuhi baada ya kuamka. Iyo, maana huwa nasikia nahisi nikiwa mchangamfu, mwenye nguvu, na nimepumzika ya kutosha usiku mzima. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kufanya viungo vyangu viwe vilegefu, pia niweze kuanza siku kwa bidii na nikiwa mchangamfu.

Jioni inapowadia na penda kuifanya iwe mda wa kupumzika na kujitunza. Bada ya kushuguli za mchana kuisha, huanza kupumzika kwa kuanzia saa kumi na mbili jioni au saa moja usiku. Mara nyingi na chukua muda mfupi kukaa kimia kusikiliza mziku wa pole pole au kusoma kitu chepesi ili akili ipunguze mawazo ya siku. Sina sherehe kubwa za jioni lakini napenda desturi ndogo ndogo zinazondiletea furaha kama kunywa kikombe cha chai moto kuzungumza na watu wa karibu au kutazama kipindi kifupi inacho kipenda na kinacho ni burudisha. Pia jioni hunipa nafasi ya kujipanga upya, kutafakari yalio endelea vizuri mchana na kuyaacha yalio mazito. Nikiji andaa kulala, kupumzika upunguza muanga wake, mimi uweka simu yangu, pembeni, na kuhakikisha mazingira ni tulivu. Wakati huo na hisi furaha ya utulivu. Aina ya furaha ya ndani inayotokana na kujua kuwa siku imefika mwisho wake na kesho ni mwanzo mpya. Jioni uniletea amani, shukrani na matumaini.

Mji ambao nilizaliwa unaitwa Nairobi, ndiyo mji mkuu wa inchi ya Kenya, ni mji unaopendeza, unazo hospitalibza kimataifa, unazo shuleza kimataifa, lakini kinachopendeza zaidi kuhusu huu muji ni mji wa kwanza kuwa na mbuga la wanyama, mjini unaitwa Nairobi National Park. Huu mji pia unavutia watali wengi wenye hukuja kustareheka na kuwa na mda mzuri hapa kwetu Nairobi. Pia kinacho niipendeza kuhusu huu mji ni hewa yake au climate weather yake ilio ya kuvutia yenye si baridi na siyo joto. Ukona utulivu wa kipeke ambao tunafurahia na kujivuniwa Tunajivunia sana kuwa mjini humu Nairobi Pia nikimalizia mji wa utotoni mwangu ndiyo nilipo hadi saa izi Si mahali penye nilitamani kuhama ama kuenda mbali napo Hila nilisomea huku nikamaliza na nikapacha kazi na sasa ninaishi huo huo mji na mtoto wangu ni mpendaye.

Mimi ufurahia kuwa nyumbani maana niko na wakati mzuri wa kuburudika kwa nyimbo za kusifu bwana au kula chakula chochote ningependa kukipika. Pia nyumbani ninaweza kupata mda mzuri wa kupumzika kama kutake a short nap kama vile kulala mchana na kupumzisha mawazo yangu. Pia nyumbani ninaeza kuwa na mahali pazuri pa kufanya kazi yangu bila kusumbuliwa.

Ndiyo, mimi hupenda chakula kitamu. Chakula kitamu hunifurahisha na kuniridhisha moyoni mwangu. Chakula kitamu ninachokipenda sana. Nizile kuku zinazouzwa kwa hoteli inaitwa chicken in. Hao wanatengeneza kuku yenye ladha zaidi kuliko hoteli zote nimewahi tembelea.

Mimi huenda mahali paibada maramoja kwa wiki, hiyo ni siku ya jumapili. Ingawa, kuna wiki zingine sisi uwa na maombi ya katikati ya wiki, hapo inanibidi niende kwa ibada kama maratatu ama inne kwa wiki. Lakini, ninalo fanya zaidi ni ile ibada ya jumapili ambayo mimi hupenda kuhudhuria kila wiki.

Ndio, mimi hupenda upishi sana. Sababu, unanifanya ni ipike ninacho kipenda, chakula chenye kinavutia na kenye ni kitamu. Ninaweza kuchagua menu yenye mimi hustareka kukula mimi pamoja na jamii yangu. Pia, napenda kupika maana huwa inaleta familia pamoja tunaposherekea zote kwa furaha.

Mimi huandaa ripoti ya kazini kwa utaratibu ulio pangiwa vizuri ili ziwe wazi, sahihi na rahisi kuelewa. Kawaida hutumia atua hizi. Ya kwanza kukusanya taarifa huanzia kwa kukusanya data zote muhimu, takwimu matokeo ya kazi, kumbukumbu na maoni kutoka kwa wahusika humu kazini. La pili, kuelewa lengo la ripoti. Najiuliza ripoti inalenga nini? Kutoa taarifa, kuchambua tatizo au kupendekeza maamuzi. Hii hunisaidia kuchangua maudhui sahihi. And then ya tatu. Kupanga muundo wa ripoti. Huandaa mpangilio kama utangulizi maelezo ya kazi iliyo iliyofanyika uchambuzi na matokeo changamoto na mapendekezo ya nne kuandika kwa lugha iliyo wazi kutumia lugha rahisi ya ku ya kitaaluma nikiepuka maneno magumu yasio ya lazima kila hoja huwasilishwa kwa ufupi na kwa mpangilio ya tano kueka vielezo inapobidi hutumia jadwali chati au orodha ili kurahisisha uwelewa kuelewa taarifa hasa inapohusisha takwimu. Ya sita, kuhakikisha na kurekebisha. Kama vile, kabla ya kuawasilisha husoma tena ripoti ili kuhakikisha haina makosa, ya lugha, takimu ya ziko sahihi na ujumbe umeleweka. Na ya saba na ya mwisho kuwasilisha kwa wakati. Kuhakikisha ripoti inawasilishwa kwa wakati uliopangwa na kwa muda unao uliotolewa. Kama vile kwa PDF ama Word ama barua pepe.

Mimi hujikinga kwa jua kali kwa kukaa kwa kivuli. Iyo na tia juhudi kwamba. Na wakati jua imekuwa kali sana naeza fanyia kazi mahali kuna kivuli kwa mfano kivuli ya nyumba au kivuli ya miti. Au pia kueka mwavuli unaonikinga iyo jua kali. Chapili na naeza jikinga jua kwa kuvaa shades au miwani pamoja na kofio ilionizuia ukali wa jua mara kwa mara.

Mimi huweka neno siri langu salama kwa kutumia kuweka kuchanganya serufi pamoja na na nambari kutengeneza kuunda ile neno siri ili hakuna mtu angeweza kuichambua. Pia huwa naweka neno sir ilangu salama kwa kubadilisha mara kwa mara na pia mimi huweka neno siri langu salama kwa kuto peana au kujulisha watu nisiyo wajua.

Mimi upendelea suruali, maana nila ziko rahisi kuvaa, zina nifanya ni nisikie nimeficha uchi wangu kwa ukamili, pia suruali wazi ziko zenye zina nitoa shepu langu vizuri, ninapo zivaa, pia suruali zina nifanya niwe, nisi hisi baridi, maana zina nifunika miguu yangu ukamili.

Kwa maoni yangu, mfanyibiashara poa zaidi ninayemjua ni Elon Musk nampenda mwanabiashara huyu kwa sababu ya uwezo wake wa kufikiria mambo na kudhabiti kufanya mambo ambayo wengi waliona kama magumu ama hayawezikani. Ame fanikiwa katika sekta ya tofauti kama teknolojia usafiri wa anga na nishati safi na magari ya umeme. Kitu cha ajabu alichofanya na kuanzisha na kukua kampuni kama vile SpaceX ambyo inafanikiwa kutuma roketi angani na kuzirusha tena duniani kwa matumizi ya mara nyingi. Hili lilikua jambo jipya ya kabisa lililopunguza gharama ya usafili wa za anga na kwa kiwango cha juu pia kupitia Tesla alichochea dunia kuanza kuzingatia mazingira ya umeme na nishati rafiki ya mazingira. Katika kikubwa, ninachofunzwa kutoka kwake ni kuto kata tamaa Licha ya kushindwa mara kadhaa, alisimama imara kuendelea kujaribu, hatimae akafanikiwa Pia, najifunza umuhimu wa ubunifu kufanya kazi kwa bidii na kwa tayari kuchukua atari zinazopimwa So ninapofikiria jinsi anavyo mfanya biashara nahisi kuvutiwa na kwa masika kama vile anafanya biashara kwa mtazamo wa kubadilisha dunia si kwa faida tu. Hii inanifanya nikuwe na imani naye kuwa biashara bora si ile inayoleta pesa pekee, bali ile inayosuluhisha matatizo ya jamii na kuleta mendeleo ya kweli.

Ndiyo, mimi hupenda kuimba nyimbo sana kama vile nyimbo za injili. Izi nyimbo hunipa amani moyoni na kuniburudisha. Wakati tunapohudhuria ibaada, mimi hupenda kuimba nyimbo za kutukuza mungu na kumsifu kila wakati. Hii inakuwa muda yangu ile ninayopenda kabisa wakati ninapohudhuria maombi yangu kanisani.

Tendo langu la kupendezwa ni la kuzawadiwa. Mimi upenda kupokea zawadi. Masababu huwa linanifanya, ninajua kwamba huyo mtu alipokuwa ananitafutia ilo zawadi huu alikuwa ananifikiria kwa mafikira mazuri. Napewa Napenda zawadi kama vile za chokleti na pia za kununuliwa mavazi yaliyopendeza kama vile viatu ama manguo ya kike yaliyo na zile nguo zenye ziko na umaridadi na zenye zinazo.

Mimi hutembelea maktaba kama mara moja kwa mwezi sababu ya urefu wa kulingana na mahali sehemu palipo uyo maktaba kutoka kwangu. Kungekua na suluhisho ya kupata maktaba karibu na penye naishi ningejaribu kuwa naitembelea kama mara mbili au tatu kwa wiki.

Ndiyo nimewahi kununua tiketi ya tukio. Tiketi yenye nilinunua ya tukio ilikuwa ya michezo ya kuigiza. Ambapo tunakutana kwa kanisa linalo itua all since kathedral na tunaweza kutazama waigizaji wakitu tumbuiza kwa michezo yao ya kuigiza ilio burudisha na kuelimisha pia.

Ndiyo, mimi hupenda sana kusoma maoni mtandaoni, maana kunayo huwa yananisomesha, yanaelimisha, na pia yana yananiwezesha kujua jambo lenye linaendelea kwa nchi yangu au pia kimataifa. Mitandao imeweza kunielimisha kwa njia za hali ya juu na pia unifungua macho kwa kitu kwa jambo ama tukio lenye lingeni udhi lenye ningezuia kulifanya na ninaeza kujua hilo jambo kupitia mitandao.

Ndio, mimi hushughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujaribu kusoma zaidi kuhusu lile jambo lililonifanya nihisi nikiwa mdhaifu ili nikalirekebishe na nikatende vizuri zaidi kwa wakati nitapolitenda mara ya pili. Udhaifu wangu mkubwa kazini ni kama ule wa kushindwa kutatua suluhisho lenye lilikuwa la ali ya juu kuliko mawazo wangu. Hapo naweza kutembelea mtandao kuchambua jawabu lenye ni nzuri kulingana na hilo jambo lililonishinda au kuongea na wakubwa wangu na kuomba msaada mahali niliposhindwa kuelewa.

Kumbu kumbu nililonalo la kutisha nilile la wakati wa baada ya uchaguzi vita zilizoinuka nchini mwangu. Hio kumbu kumbu unibakisha nikiwa na mawazo yenye ayafuraishi hata kidogo. Watu wengi kwa nchi yangu walipoteza maisha tulipigana sisi kwa sisi jambo ninaloomba lisiwai tendeka tena maishani mwangu.

Mimi hutumia muda mrefu sana kwa siku mtandaoni kama masaa matano au zaidi. Maana, mimi hufanya kazi za mtandao na hizo ndio hunilipa mapato yangu ya kila siku. Pia mtandaoni neza kutafuta biashara au pia kuwasiliana na marafiki au mandugu zangu.

Mimi upendelea kitanda kizuri siyokigumu. Napenda kizuri maana ninaeza kulala kwa ustarabu bila kuuwa na wasiwasi na ili mwili wangu weze kupumzika bada ya siku nzima yenye likua na mambo mbali mbali. Pia napenda kitandachangu kiwe na gondoro yenye ninyororo na pia napenda bedsheetizangu nilizo na zozilalia ziwe nyeupe na safi kila wakati.

Chakula nikipendacho kula jioni ni kama vile ugali, sukuma, pamoja na nyama, aua samaki. Hicho ni chakula chenye hunishibisha nasikia kikiniletea ustarabu na ni kipenda cho. Chakula kingine ni ninacho kipenda ni mchele na kuku au wali. Mchele na kuku pia nakipenda jioni maana ni raisi kupika na pia ni cha ni chakula kitamu. Na kina nifanya ni nihisi nikiwa na furaha.

Nashughulikia makosa kazini kwa kukubali makosa niliyofanya na kuomba msamaha. Pili, huwa natia juhudi kuhakikisha kwamba hilo kosa nililofanya halitarejelea tena au sitalirudia tena maana nitatia bidii kuepuka makosa kama hayo tena kujirudia.

Napendelea mfumo wa simu ya Android, sababu kubwa ni kwamba Android ni rahisi kubadilisha kulingana na mahitaji ya mtumiaji. Unahuru mkubwa wakuchagua maonekano programu mipangilio unayotaka. Pia, inapatikana kwenye aina nyingi za simu kwanzia za bei nafuu hadi za juu kabisa. Hivyo mtu anaweza kuchagua kulingana na bajeti yake. Kingine ninachokipenda ni upatikanaji mpana wa proagramu na uweza wa kuunganisha kwa urahisi na vifaa vingine vya kompyuta, televisheni na vifaa mahiri vya nyumbani. Kwa ujumla, Android hunipa huru rahisi na thamani nzuri kwa matumizi ya kila siku.

Mfereju wa TV au televisioni na ufuwata ni ule wa NTV. NTV naipenda maana huwa inaleta abari moja kwa moja ya yana yotukia. Pia huwa ya kweli, huwa ya ustarabu na huwa thabiti. Na tegemea huo mfereji wa NTV maana ni wakona wana abafi wenye ni wachanga umfu, wenye tagba asamu na wenye wanafuraisha utazamaji wa huo mfereji.

Mimi napunguza utumiaji wa plastiki kwa kutumia vitu badala ya hiyo plastiki. Kwanza ni napoemba enda madukani na matadhari sana kwa kutumia mifuko ya plastiki kufanya kununua itaji madukani ama sokoni. Najaribu kutumia mbadala yake na tumia kama kikapu ili otengenezwa na nyuzi au bagi zenye azitumiki ama azina plastiki. Pia nyumbani na jitahidi sana kujitenga na kutumia vyombo za plastiki zenye zinaadhiri mazingi.

Ndio, nimefikiria hilo jambo mara kadhaa na mwaka huu ninajitahidi kwamba ninaanzisha biashara yangu bila shaka. Na ningependa sana kuanzisha biashara yangu maana inanipa mapacho ya kila siku. Pia inaniwezesha niwe na kazi ya kando yenye inaeza kunisaidia kama kwa kulipa nyumba au pia kununua chakula nyumbani.

Chakula cha jadi ni nacho kipenda ni kile chakula cha utamaduni, kinachopatikana sana sehemu zetu za nyumbani, nacho kina itwa maharagwe na kuchanganya maharagwe na indi, kinacho itwa githeri. Githeri ni chakula cha jadi ni nacho kipenda sana, maana kinaleta afya njema kwa mwili, kinashibisha na pia kinaridisha sana, unacho kikula, unapokikula.

Ndio, mimi hupenda kunywa maziwa sana, hata zaidi ya paka. Maziwa ni kinywaji chenye nimekipenda kutoka wakati nilipokuwa mdogo. Maziwa huniletea afya njema. Pia maziwa naeza kuikula na baadhi ya vyakula vingine kwa mfano. Naeza kula maziwa pamoja na ugali. Naeza kula maziwa pamoja na cereals. Izo ni kama vile, weetabix ama cornflakes. Pia naweza kula maziwa, kunywa maziwa pamoja na cookies kinachoendeshana na sana na kunifurahisha na kunipa raha moyoni.

Ndiyo, mimi hupenda kuoga kwa maji ya moto kama vile jioni panapokuwa na baridi. Maji ya moto hunifanya na sikia niko freshi na mwili wangu umechangamko. Umechangamka vyema na umepata kupumzika. Pia napenda kuoga na maji ya moto wakati nasikia viungo vyangu vinauma ili kuvinyorosha navieze kusikia vizuri na venye zenye zimechangamka. Pia napenda kuoga na maji ya moto wakati miguu yangu imeganda ama wakati wa muda uliona baridi kama ule mwezi wa julai.

Ndiyo mimi ugawanya taka zangu ili niweze kurecyle na kufanya taka zingine kama zile zinazo kuwa na vyakula au zile zikona vyombo zingine kama machupa plastiki ziwe kando ili ziwe na urahisi wakati zina pobebwa na gari la taka. Apo tunaweka mazingira yetu yawe masafi na yenye pende.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kama vile kumtukuza mungu kupitia nyimbo na pia maombi na mwisho kusoma bibilia. Ninaloweka kipaumbele ni ile la kuomba au kuabudu wakati tunapofika kanisani ama wakati mwingine ninapokuwa nyumbani. Mimi ujaribu kutenga nafasi zaidi ya kumtukuza na kumuabudu mungu maana ni yeye aliyetueka hai.

Programu yenye natumia sana kwa simu yangu kila siku ni ile inayoitwa WhatsApp. WhatsApp naitumia sana ni maana ndio tunawasiliana nayo kazini na pia huwa nawasiliana nayo na mtoto wangu nyumbani. WhatsApp ni raisi kufungua na kutumia na uwa tunawasiliana kwa urahisi na kwa muda mfupi.

Mimi hupendelea kutumia wifi kwa simu yangu, maana iko iko rahisi na inatumika kwa inafanya kazi yangu, ikuwe nyepesi na ikona speed ya hali juu. Data hua naitumia wakati niko njiani maana wifi hiyezi kufika mahali ninapo safiri. Lakini wifi ndio yenye mimi hutumia kwa zaidi nikilinganisha na data.

Mimi sipendi kupanga mstari ata kidogo. Kwa sababu ilo, mi ujaribu iweze kanavyo kuepuka mahali ambapo ninapanga mstari. Maana kupanga mstari unifanya na choka miguu, maana ya kusimama kwa muda mrefu. Pia mimi huhisi napoteza wakati nikiwa mahali pale.

Mimi hupumzika baada ya siku ndefu kwa kujipumzisha kwenye kitanda au naeza kutembea kidogo iliku kufanya misuli yangu hii ilegee Pia mimi hupumzika kwa kusikiza nyimbo, zinazo imbwa na wanamziki, tofauti wa burudani. Mimi hupumzika baada ya siku ndefu kwa kujipumzisha kwenye kitanda au naeza kutembea kidogo iliku kufanya misuli yangu hii ilegee.

Mimi sipendi kusimamiwa, ingawapo nikiwa na msimamizi mwema na mwenye ako na bidii kama mimi, mimi huwa niko sawa. Badalake mi napenda kusimamia kama kiongozi, ambapo naweza kupeana ma shalti, na kuelekeza watu kwa njia zinye zinatusaidia. Ili sisi wote tufanye kazi pamoja kwa bidii na tuweze kufikia lengo lenye tulikuwa tunatarajia.

Kinacho nifanya nicheke ni zile filamu za vichekesho. Kwa mfano, kuna filamu moja inayoitwa, friends. Hiwa ya Malcom. Hizo filamu mbili zinanifurahishanga sana. Maana wenye wamezitengeneza ni watu wenye wanachangamsha mtu na kuburudisha kwa kufurahi na vichekesho aina mbali mbali.

Mimi hupenda kuandika na kompyuta zaidi ya mkono, maana kompyuta ni haraka, pia kompyuta ikona vifaa tofauti zile unaeza Google na kuweza kupata maelezo yenye yako manufaa zaidi ya kuandika mwenyewe kwa mkono.

Mimi upenda kupanga wiki yangu kwa utaratibu kuanzia siku ya kwanza ambayo ni jumatatu kuendelea hadisiku ya mwisho ya wiki jumapili. Nikifanya hivo, mimi uweza kujua urodha ya kila jambo ninalo itaji kulifanya siku baadaya nyingine. Apo uwa na muda mzuri wa kufanya kazi yangu bilashi na kwa muda ninaupenda.

Ndiyo, mimi hupenda kukimbia. Mara kwa mara huwa nafanya mazoezi ya kukimbia ili kufanya misuli, au mwili wangu kuwa mchangamfu na mwenye bidi. Mimi hukimbia wakati wa asubuhi, wakati ninapata nafasi kabla ya kuenda kazini, ili kufanya mazoezi ya viungo na kuwa na siku changamfu na yenye utaratibu ufaayo.

Wakati wa siku ya mvua, napenda kufanya shughuli zinazolingana na hali ya utulivu inayokuja na mvua. Mara nyingi hukaa ndani nikisoma kitabu, kuandika mawazo yangu au kusikiliza muziki wa pole pole. Wakati mvua inanyesha kwa nguvu, napenda kunywa chai imoto au kahawa huku nikitazama matone ya mvua yakidondoka dirishani. Napenda mvua kwa sababu inaniletea hisia ya amani na ya kupumzika za kila siku. Kuna siku ya mvua ninayo ikumbuka sana nilio furahia. Ilikuwa mchana tulivu ambapo mvua ilinyesha kwa muda mrefu bila radi na mazingira yote yakawa kimia na safi. Ilikuwa siku niliopata muda wa kutafakari na kujipumzisha kwa kweli. Mvua hubadilisha mtazamo wangu kwa kunifanya ni punguze kasi na kuangalia mambo kwa kina zaidi. Inanifanya nihisi kama dunia inachukua pumziko nami pia nachukua nafasi hio kupumua. Ninaposikia sauti ya mvua ikigonga paa au arthi nahisi utulivu faraja na wakati mwingine furaha ya ndani isio na sababu maalum na hisia inatuliza moyo na aki.

Napenda kupanga kupanga kazi zangu kulingana na uzito wa kila kazi kwa mfano zile kazi zenye zinahitaji ujuzi zaidi na zinachukua muda mrefu Mimi hupenda kuanza nazo ama kuzipa kipaumbele wakati wa asubuhi, wakati mwili umepumzika na ni mchangamfu. Na zile kazi zilizo ndogo na zenye hazihitaji hekima mingi, hizo nazifanya wakati wa jioni, wakati nina muda mrefu na wakati mwili wangu umechoka kiasi kwa kulingana na uzito wa ile kazi ninayohitaji kuifanya. Kama vile kupika na kuosha vyombo, hizo ni kazi zile huwa nafanya wakati wa jioni, wakati nimefika nyumbani. Na zile kazi zenye ziko mzito, kama vile za kuenda sokoni na kufua manguo na kazi zingine zenye nahitaji kwangu kazini, hizo nazo ndio huwa naanza nazo wakati wa asubuhi.

Na shughulikia kazi yangu ya dharula kwa kuipa kipaombele kulingana na wakati nilio nao. Mimi uhakikisha kwamba ile kazi ilio wekwa ikiwa ya dharula na imalizia kabla ya ku shughulikia kazi zingine zilio kwa mpangilio wangu. Hii inanipa mda mzuri wakufanya kazi yenye ikona hali ya juu na yenye itaridhisha mkubwa wangu.

Ndiyo, mimi upenda kutembelea pwani wakati ninapochukua likizo pamoja na watoto wangu. Hapo tunapata nafasi nzuri ya kupumzika, kupumzisha mawazo na pia kuwana wakati wa kusherekea na kuwana umoja kama familia. Pwani pia ikona tansuira nzuri nzuri za kutembelea kama vile kugelea, kutembelea baadhi ya maeneo yenye ya natembelewa na watalii. Na pia kulacha kulacha uko pwani kilichopikwa kwa usarabu na wale watu wa uko. Wawa kona mapocho pocho matamu yenye ya narithisha moyo na ya kona utamu wakipeke.

Kitu kinachonipa motisha zaidi kazini ni malipo mazuri. Kulingana na msemo usemao, pesa ni sabuni ya moyo. Hapo nakubaliana na huo msemo kabisa. Maana ukiwa unapata malipo mazuri, unapata motisha wakufanya kazi kwa bidii na kupeana sera zilizo za kiwango cha juu.

Uzoefu wakushangaza nimewai kupata ni ulewa wa kuamka kwa wakati fulani kwa mfano. Nimezoea kuamka kila siku saa kumi na moja asubui. Kwa hivo, huo uzoefu umeniwezesha na amka kwa uraisi ata bila kuamshwana alamu naweza kujiamusha tu. Inapofika saa kumi na moja mawazo yangu ya nakua alert na yanaweza kuniamsha bila pingamizi lolote.

Mimi napenda kuvaa nguo za mazoezi. Hizo zinanifanya niwe ma nijisikie nikiwa murahisi hazinifinyi na ninguo zenye unajihisi ukiwa umepumzika. Nguo za mazoezi ni zile zenye hazibani mwili na zile zikona matiro yenye ni tulivu na ikufanyi usikie ukiwa mchovu.

La sijawahi kujifunza kupiga gitaa, maana sijawahi vutiwa la upigaji wa gitaa hata kidogo. Mimi huvutiwa na upigaji wa piano, maana mimi hupendezwa kwa ule ujumbe au mziki hutokana na upigaji wa piano.

Ndiyo, mimi hupenda sana kujiburudisha na vyakula vipya. Kwa mfano, mimi hupendelea kujaribu chakula chenye sijawahi kula tena ili kusikia kama kitanivutia na naeza kukikula kwa mara nyingine. Kwa mfano, mimi hujaribu vyakula vya tamaduni tofauti kama vile vya Chinese food zenye nimeziona kwa mtandao. Na wakati ninapopata nafasi ya kuvionja mimi uvijaribu bila shaka.

Kwa mwaka uliopita, mimi nilienda ospitalini maramoja peke yake. Na kwa mwaka huu ambao tumeanza, sijaenda ospitalini hata maramoja na ndio maana. Mimi ushukuru mwenyezi mungu kila siku kwa kunipa afyajema na kuniweka mbali na ospitali.

Mara nyingi mimi hupenda kucheza na watoto wangu, maana huwa inaileta furaha moyoni na kunifanya ni mejaa kuchangamka watoto wangu. Pia wanafurahi sana wakati tunapocheza pamoja kwa kuenda kwa mazingira yenye yanarithisha au kucheza ile michezo ya nyumbani na kufurahiya sote pamoja.

Rafiki wangu wakaribu zaidi anaitwa Juliet. Hewa mschana alie changamka na mwenye amani rohoni. Kitu ni nachopenda sana kuhusu rafiki yangu. Ni sababu anakuanga na roho nzuri na ilio jawa na kusaidia na pia amani. Kitu kingine ninachopenda kuhusu rafiki yangu ni maana huwa ananielimisha na akona huwa ananipa hadithi au vichekesho zenye huwa tunacheka na tunafurahia wakati tuko pamoja. Rafiki yangu tulipatana na yeye kazini wakati nilipoenda kufanya interview kwa kazi yangu ninayo ifanya saizi. Hapo ndio tulijuana na tukaanza urafiki wenye umezidi ama tumekua marafiki kwa zaidi ya miaka kumikumi na miwili.

Mimi hupenda sanaa ya uigizaji. Maana mimi hupenda kutembelea izo sana wakati nisipo na kazi mingi na kutazama vichekezo, vichekesho hau kwi uigizaji wao. Sanaa ingine ninayopenda ni ya mziki. Mziki pia huburudisha moyo wangu na kunifanya niwe na amani na furaha tele moyoni.

Ndiyo mimi hupenda kusikiza sana redio kwa mfano kuna vipindi huletwa kila siku kwanzia jumatatu hadi wiki inapoisha na wana habari tofauti. Kwa mfano, mwanabari nimpendaya, anaitwa manakageni, anayeleta kipindi cha asubui kutoka sa kumi na mbili hadi saa tatu ya mchana kwa kila siku, kwanzia jumatatu. Hea uleta kipindi ambacho ni chakufuraisha, kinatujenga na pia kinatufanya tujuane kizaidi na pia huwa anatuletea maoni tofauti yenye yanatusaidia kuzungumza na kujuliana hali na pia kuna wakati tunaeza kusaidiana kupitia icho kipindi cha redio.

Mimi hujenga mawasiliano na wafanyikazi wenzangu kwa kuwasiliana kupitia mtandaoni. Hapo ni rahisi kujadiliana, kujuliana hali na pia kuulizana maswali wakati tunafanya kazi pamoja. Mtandao wenye tunatumia sana kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu unaitwa WhatsApp. Hapo tunaweza kupatana kama kwa mkutano, tunazungumza kuhusu jambo moja ama lingine na tunapata suluhisho kwa urahisi.

Ndiyo, mimi ni mewahi kuona habari kupitia runinga. Sana sana mimi utazama habari zile huletwa muda wa saa moja jioni. Zile za saa tatu huwa na ziona mara moja moja sio kila wakati. So habari zile uwa napendelea sana ni zile zinakuja saa moja. Mana zina huwa zinapeperushwa moja kwa moja kutoka kwa runinga ya NTV. Na wanazileta kwa lugha ya kiswahili ambacho nacho kipenda.

Ndiyo, mimi hupenda kutazama nyota. Kwa mfano, wakati ninapotulia nyumbani, bila kazi yoyote na ni masaa jioni, baada ya kula chakulacha jioni, mimi utoka inje na kiti na kutazama nyota, zilizopendeza, zinang; aa na, zinavutia. Nyota hunipa mawazo matulivu, amani moyoni, na pia nafurahishwa na navutiwa kwa maridadi ya nyota walivyo juu mbinguni.

Mimi upenda wanyama wakufuga nyumbani, maana wakona manufaa sana kwetu, wanyama wakufuga nyumbani wanatuwezesha tupate mapato kuapitia wao, kwa mfano ng'ombe wanatuezesha tupate maziwa, yenye sisi tunakunywa na pia zingine tunauza na kupata mapeni ya kutusaidia kununua vitu zingine tunavyoitaji nyumbani. Mnyama mwingine ambao ni napenda wakufuga nyumbani ni kama vile kuku. Kuku wanatuwezesha kupata mayai na nyama na pia ile mbolea yenye tunafagia uko nyumbani mwake. Kwa hiyo sababu mimi upenda sana kufuga hawa nyama wawili wanao maana sana kwa familia yetu ikiwa ni kuku na ngombe.

Kipaumbele kwa mawasiliano kazini ni mtandao wa Whatsapp. Tunatumia mtandao wa Whatsapp sana kazini, maana ni raisi kuunda kama vile kutengeneza Whatsapp group. Mali tunaeza wasiliana kama tukona changamoto au kama mtu akona swali loloto kuhusu kazi yenye tunayofanya.

Ali ya ewa niipendayo zaidi ni wakati wa mvua. Wakati kunanyesha mimi uhisi utulivu wa ali ya juu wenye ata siwezi kueleza. Wakati wa mvua kuna ile harufu nzuri inayotoka halthini na kunifanya niisi utulivu wenye siwezi kulinganisha na jambo lingine lolote.

Mimi upenda chakula kilicho na mafuta, lakini mafuta wastani, si nyingi ama siki dogo. Chakula chenye mafuta uwa kinafanya, chakula kinarithisha, kinakuwa kitamu na kinapendeza pia. Napenda mafuta ya kokonati kutengenezea chakula changu maana inaleta ile harufu ama viungo vya kokonati kwa chakula changu inachofanya chakula kilike kwa uraisi na pia kiwe na radha nzuri zaidi.

Mimi upenda kusoma vitabu vya upishi, maana napenda kujuwa aina nyingi za kupika chakula tofauti. Mimi upenda kupika chakula chenye kikona afya, chenye kina shibisha familia yangu na chenye ni rahisi kukipika na kinapendeza.

Ningependa kutembelea nchi inayoitwa Dubai, maana nimeichambua kwa muda mrefu mtandaoni na nikaona filamu na picha zake zilizo pendeza. Pia Dubai inamali kwingi sana kwa kutembelea na kuburudika. Dubai pia ni nchi yenye iko na watu wenye wanapenda kukaribisha wageni na wenye wanafuraiya kuwa pamoja nanyi.

La, mimi sisomi gazeti. Huwa nasoma mara moja kwa moja, lakini ya mtandaoni. Mimi sisomi gazeti sababu, huwa napata habari zote nazihitaji kupitia mtandao kama kwa mfano, kwa Facebook, kwa Instagram, au TikTok. Hapo napata habari zote ninazohitaji kujua jambo moja ama lingine.

Ndio, mimi upenda kutoa sadaka, maana hiyo ni njia moja ya kuabudu mungu. Pia mimi hutoa michango maali na weza kama vile ya kujenga kanisa au ya kusaidia wasiyojiweza. Mimi pia hutoa michango kama vile ya kununua viombo kanisani kama kwa mfano, kununua viti, kununua speakers ama pia viombo vya mziki.

Uzoefu ninao wa kazini ni ule wa kufika kwa muda unaofaa. Kazini napenda kufika mapema, maana ukifika mapema, uko na muda mzuri wa kujitayarisha. Kama ni mkutano, unapata vifaa zenye unahitajika kuwa nazo hapo. Na kama ni kuendelesha kuendeleza kazi yako, unapata pia ukifika kwa mapema, unaweza kuanza kazi yako bila wasiwasi na kufanya kazi yako bila presha, lakini unapata utulivu na unajiandaa na kuji kuwa na mpangilio mwema wa kila siku.

Mimi hupendelea chakula chenye ladha ya nazi. Nazi huwa tamu sana unapotengeneza na mchele au kuna maharagwe ya nazi, kuna keki ya nazi, kuna supu ya nazi. Kwa hivo nazi naipenda kutengeneza nayo chakula kadhaa pia kuku lililotiwa nazi.

Mimi upenda mkate unaitwa superloof. Uo mkate uanyororo ni raisi kukula wakati wote hata kama unakula bila kinywaji chochote. Mkate wa superloof unasukari mstadi sionyingi na sio kidogo. Pia mkate wa superloof ni raisi kupata madukani na ukona beinafu.

Mimi huoga marambili kwa siku, iyo ni asubuhi, ninapuamka, nakikisha kwamba, nimepiga shawa nzuri, nimekua msafi, nanukia vizuri, na pia nikofreshi. Ya pili miu uoga jioni wakati nime rudi nyumbani, nimechoka na ninalo jasho, na ingia bafuni, naoga, na ninajisikia nikiwa freshi na mchangafu.

Nguvu zangu za kazini ni za kutia bidii. Kila mkubwa huwa anaridhishwa na mfanya kazi mwenye yuko na bidii na mwenye anafanya kazi yake kwa utaratibu unaofaa. Nguvu yangu sana huwa kuelekeza wenzangu na pia kuwafanya wajue ni wamuhimu sana katika iyo kampuni Pia huwa nafanya juhudi ili niweze kufanya kazi bora yenye ikona manufaa kwa kampuni yangu.

Mafunzi yenye ningependa kupata kazini mwangu ni kama ile ya first aid ya kufanya ya kuezesha kusaidia wenzangu kama kungekua na ajali ya kibahati mbaya. Iyo inafaa kufuzwa kwa wafanyikazi wa matabaka mbali mbali ili pale kazini au nyumbani Ukiwa na iyo maarifa unaeza saidia sana kwa kuokoa maisha ya watu mbali mbali.

Ndio, mimi hununua vitu kwa kutumia simu, kama vile mtandaoni unaoitwa jumia. Natumia simu yangu kuoder vitu, zenye zinaletwa hadi nyumbani mwangu, na baada ya kuletwa mimi hufanya malipo, ya zile vitu nilizonunua. Kununua kwa simu pia, huwa nanunua, nikipitia WhatsApp, wakati marafiki, wanaposti, vitu wanavyouza, unaeza agiza kitu chochote kwa mfano kama vile nguo ama viatu ukipitia. Kupitia ama kutumia simu.

Ndiyo, nimewahi tembelea ziwa, ziwa nakuru, ambalo ni ziwa kubwa, linalopendeza, na linao wanyama wanao itwa flamingos. Ziwa hilo, linavutia watalii wengi kutoka tabaka mbali mbali. Unapata, kuna watalii wa hapa nchini kwetu Kenya, na pia inavutia watalii wa nchi za kigeni.

Shughuli langu ama yangu ya kupendeza. Ni kufanya shopping au kununua vitu madukani. Mimi hupenda kutembelea maduka makubwa makubwa na kufanya kununua vitu zile zinazo ninazo hitaji kwa mfano. Na penda kutembelea malls zilizo mjini kwetu kununua manguo na viatu zenye ziko kwa bei nafuu. Pia mimi hupenda kuenda kununua vyakula na mboga kwa madukani. Na hilo ndiyo jambo ulinipendeza zaidi.

Mimi hulinda faragha yangu mtandaoni kwaku mmh kuchunga sana watu ninao shirikiana nao. Kwa mfano, ahh si vizuri kusambaza picha zangu au mambo yangu ya kibinafsi yenye yanaendelea maishani mwangu hapo Naeza kujilinda, ah kutokana na wale scummers ama watu wasiofaa mtandaoni.

Jambo ni nalopenda sana kufanya na familia yangu ni kuenda likizo. Apo tunakuwa na muda mzuri wakupumzika, kusherehekea na kupiga sherehe ya ali ya juu. Napenda kutembea na familia yangu maana tunaweka kumbu kumbu zenye tutakuja kukumbuka mahali badaaye maishani. Pia napenda kuwa na familia yangu wakati tunapo. Tembea nyumbani kuenda kusalimia wazazi wetu na pia napenda kufanya kazi pamoja na familia yangu Maana ni watu wabidii na watu wanaopenda mungu.

Majira nayopenda zaidi ni majira ya mvua. Huo ni wakati mzuri wa kutulia nyumbani na kupomzika. Wakati kunaponyesha, kuna ile harufu hutoka ardhini yenye inatuliza moyo na kufanya uhisi ukiwa na amani. Wakati wa mvua, pia tunapata maji ya kutosha kwa mito yetu yenye inatusaidia kuwa na miti ama misitu yenye inatusaidia kuwa na mazingira ya kupendeza. Wakati wa mvua pia huwa tunapata tunapata hewa nzuri yenye inatokana na ile utulivu mvua hua inaleta kwa mazingira yetu.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga. Napenda kufanya yoga wakati wa asubuhi. Maana hunituliza mawazo na kunifanya nihisi nikiwa mtulivu. Yoga pia inanipa amani moyoni na kunifanya kujitazama mtazamo wa ndani. Ili nieze kutulia wakati ninao msongamano wa mawazo. Yoga pia inaweza kutuliza viungo vya mwili, mahali ulipokuwa unahisi maumivu na kufanya kujihisi ukiwa mwepesi na mtu.

Mahusiano nilio nayo na wazee wangu, siya karibu, maana mi ufanya kazi mbali mbali sana na nyumbani kwangu. Hii inanifanya niwe siwezi kutangamana nao ama kuonana nao kwa muda wa kama miezi miwili ama mitatu. Jambo linalotuwezesha kuwasiliana na kujuliana ali ni ile ya simu, maana tuneza pigiana simu kama marambili au tatu kwa wiki.

Mimi hukunywa maji kama mara tano au sita kulingana na weather ilivyo ama aliaanga. Wakati wakiangazi, miukunyo maji mingi kama vile lita mbili kwa siku au moja unusu. Lakini wakati wabaridi, miukunywa kama glasi saba au sita kwa siku.

Mimi hupenda asali sana. Maana asali pia huleta manufaa mengi kwa mwili yetu. Asali naipenda kuiweka kwa chai, inatumika kama sukari, inayotia ladha kwa chai changu. Asali pia napenda kuipaka kwa mkate ambao inafanya mkate wangu uridishe zaidi ya vile ilivyokuwa. Asali pia naitumia kama dawa wakati ninakohoa ama ninayo homa, mimi huchanganya na ndimu kuhuweza kunywa ili kuniondolea maumivu ya homa au.

Mandhari niliopenda zaidi na ilio nzuri zaidi ni kuiona ni ile ya maonyeshe wa kilimo ya mji wa Nairobi. Ilikuwa imeandaliwa kwa kiwango cha juu zaidi. Nilifurahia vile wakulima tofauti walileta mifugo yao na pia mazao yao kutuonyesha au kutusomesha jinsi ya kuendeleza ufugaji au kilimo chenye ni cha hali ya juu kinaleta mapato zaidi na pia kinatuletea chakula cha afya njema manyu.

Siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya muhimu sana kwangu, maana ina nivukisha mwaka mwingine wakusherehekea. Kwanza mimi upenda kusherehekea na familia yangu, lakini kabla ya yote ni kushukuru mwenyezi mungu alie nivukisha mwaka mwingine. Sherehe yenye upenda sana ni vile marafiki zangu unikabithi ma zawadi atofauti na pia vile marafiki zangu na familia uja pamoja kunimbia wimbo na kunikatisha keki yenye huwa na furaia sana. Kingine ninafurahia sana kuhusu kuzaliwa, siku ya kuzaliwa kwangu ni vyakula, ninavyohuwa na andaliwa na familia na marafiki kwa jumla na pia kuonana na wao na kufuraia kusherehekia sisi wote pamoja. Chenye uwa kinakuwa kilelecha kila kitu ni pale tunapocheza mziki, tunapohimba na kufurai zote kwa pamoja.

Ujuzi ningependa kujifunza zaidi ni kuongea lugha za nchi zingine. Nikifanya hivyo inanifungulia kazi nyingi zaidi zile nawezapata kwa saa hizi na pia inaniwezesha kuwana marafiki wenye tunaweza zungumuza kwa kuelewana kwa manjia kwa lugha tofauti. Lugha ya kwanza ningependa kujifunza ni hile ya Kihispania. Nimi hufurahia sana vyenye wanatamka kila neno na ningekua na furaha tele ningeweza kujifunza hiyo lugha. Lugha ya pili ningependa kujifunza ni ile ya Kijerumani. Kijerumani tulifunzwa kidogo tukiwa shuleni. Ingawa sikuweza ku kuendeleza hayo mafunzo. Ambayo ningependa kuendeleza kwa siku zijazo. Lugha ya tatu ningependa kujifunza ni ile ya French. Hiyo pia, huwa inaniridhisha sana, wanavyo tamuka kila wakati wanapongea. Na kwa kupitia kwa mtoto wangu mkubwa ameweza kunifunza kidogo hiyo lugha ya French. Maana wamekuwa wakisomeshwa hilo hilo hiyo lugha shuleni mwao amekuwa Ametia bidhii na amepita kwa kiasi kikubwa kulingana na yale ma maelezo au masomo wamekua wakiandaliwa shuleni. Hiyo ndiyo hilo ndilo ujuzi yenye ningependa sana kujifunza kwa siku zijazo.

Filamu ni nayoipenda zaidi ni ile filamu inayoitwa Titanic. Ilionyesha vile ile meli ya Titanic ilivyo zama miaka mingi iliopita. Napenda hiyo filamu maana huwa inaonyesha drama au ni filamu ya mapenzi. Inavyojitokeza kwa uwazi kwa mambo ya yayoendelea kwa maisha yetu ya kawaida filamu yenyewe ilikuwa ina huzuni lakini pia ilikuwa inavutia sana kwa kiasi kuwa watu wengi sana walienda walijitokeza kuenda kuitazama ile filamu kwa vyombo vya filamu nyingi sana na iliuza mamilioni na mamilioni ya shilingi.

Msimu wa mwaka ninaopenda zaidi ni ule unakuwa na msimu wa mvua. Msimu wa mvua ni mwema kwangu maana unatuletea maji, pia unatusaidia tulime mashamba na tupate mimea yenye ikona afya njema kupitia ile mvua. Iyo mvua pia hutusaidia tuwe na mazingira mazuri na pia mimea na miti na misitu yetu winanawili pia mito yetu inazidi kujaa ilikutusaidia kuwa na mazingira mazuri kupitia ile mito. Na pia kitu jambo la mwisho ninalopenda sana kuhusu msimu wa mvua Nimaana kuna utulivu na ile mvua inatuletea hewa safi.

Michezo ninayopenda kutazama, ni kama ile michezo ya kuigiza. Hii michezo huwa inapatikana sana kwa Theaters, mahali huwa wanaenda kuiandaa na kutulipisha kiwango kidogo cha pesa ili tuweze kuingia na kuitazama. Hii michezo huwa inaangazia jamii, inaangazia ndoa, inaangazia usalama wetu ama pia siasa. Hii michezo huwa ina taswira au maelekezo mazuri yenye tunajifunza nayo kwa kila wakati tunapoenda kuita.

Lengo langu la muda mrefu ninalo kazini ni kupandishwa cheo ili nieze kuwa mane meneja. Hilo ndi mlo huo ndio mtazamo wangu au lengo langu la muda mrefu. Ningependa kuongoza kampuni yangu binafsi ambapo ninaeza kuwa na wafanyikazi wangu na kuwezesha inchi yangu kupata nafasi za ajira. Hapo nitaweza kuinua familia nyingi na kuinuana ndio lengo langu la kipe.

Ndiyo, mimi hupenda sana kucheza na watoto, na sio watoto wangu pekee, ila napenda kucheza na watoto wa jirani na pia watoto wa ndugu yangu. Watoto uniletea furaha ya kipekee, maana watoto wanakuanga hawana hatia yoyote na Mungu alitubariki na watoto. Pia napenda kucheza na watoto, maana wanakupa furaha yenye huwezi pata kwa watu wazima.

Mimi sipendi kuvyolea nywele yangu hata kidogo. Mara ya mwisho nilivyofanya ivo nilikuwa msichana mdogo zaidi. Kwa sasa, hilo ni jambo lenye sijafanya kwa muda mrefu sana. Baada ya kuwa mtu mzima, nilitamani tu kufuga nywele yangu iwe ndefu iwezekanavyo.

Mimi usherekea mafanikio yatimu kwa kusherekea na marafiki, tunapopatana kuoteli, tunapiga sherehe na kuburidika kwa matokeo mazuri yatimu yetu. Pia sisi upiga shangwe, kudansi na kupiga vigelegele kwa furaha na.

Mchezaji wangu bora wa mpira wa kikapu anaitwa Will Chambaria Yeye ni mchezaji hodari kuliko wale wote ninaofahamu. Hua na juudi za kipekee wakati anapocheza huu mpira. Hua anatuvutia kwa muda wote adi hio timu itakapofuzu ama mchezo utakapoisha. Yeye utusisimua na kutufanya tuko tunaruka ruka na pia tunashangilia kila wakati tunapotazama mchezo wake.

Jambo ninalofanya ili kutunza mwili wangu ni kulinda kutokana na madhara yeyote kama vile kula chakula chenye afya, kufanya mazoezi mara kwa mara. Pia mwili wangu unahitaji utulivu kama vile wa kupumzisha mawazo na pia kulala usingizi wa kutosha kama masaa manane au zaidi. Mwili wangu pia unahitaji kuwa kwa mazingira matulivu na yalio na hewa safi.

La, mimi situmi mfumo wa usalama wa vidole. A maana kwa maoni yangu, mimi uisi sio salama ya haina usalama wa kutosha. Mimi upenda kutumia mfumo wa usalama wa kudetect facial. Iyo ni kujionesha ama kujiorodhesha sura yangu kwa screeni ili inidetect. Mimi kama mwenye hiyo mfumo yenye nimefanya nayo yule usalama nimedhibiti pale. Ikue ni kwa simu, kwa laptopu ama pia kwa kompyuta.

Mimi ujistaawisha wakati wa likizo kwa kutembelea pwani ambapo kuna hewa safi na kuburudika na wenzangu wanaokua kwa likizo kama mimi. Mimi upenda hewa safi ya baharini maana ikona hewa safi na pia kuna mandhari yaliyopendeza. Pia napenda pwani maana kuna vyakula vitamu sana vinavyotengenezwa na wale watu wa uswahilini ambao wako na ujuzi wa hali ya juu wa kutengeneza zile chakula za pwani. Cha tatu, mimi napenda ile hanga ama bahari ya kuogelea kupumzisha misuli yangu na kunipa utulivu ambao siwezi pata nikiwa mjini.

Malengo ninayo ya kazi yangu ya kwanza. Ni kufanya kazi yangu inufaike na i ipande kiasi ama lengo la juu kuliko nilivyo saa izi. Ya pili, nieze kuji kujitia ujuzi zaidi ama maarifa ili nikuwe wa manufaa zaidi kazini mwangu. Na ya tatu, niweze kuinuka kiwango cha kuwa maneja au muelekezi au team leader kwa kazi ninayofanya.

Timu ni bora zaidi kwa mpira wa kiragibi ya Amerikani ni USA Eagles. Hiyo ndio timu niliyoipenda sana na naipea kongole kwa jinsi wanavyocheza. Naipenda maan wanacheza huo mpira kwa bidii vile huwa wanasisimuka na kupishana hiyo mipira na kucheza kwa upamoja, hunitia fora sana. Pia, wao hukikisha kwamba wana wanakabiliana na wachezaji wenzao na kuhakikisha kwamba wanavuka washindi kulingana na walivyo jiamini wao ni wachezaji.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba maisha yana kupanda na kushuka na kujiamini ndio kitu cha maana kwa kila jambo. Hakuna jambo lenye lisilowezekana tukimpa mungu mamlaka ya kutuongoza. Pia ningependa kuumpa mtu ushauri kwamba bidii huwa ya muhimu sana kwa maisha na pia kujiamini.

Wakati wa msongo wa mawazo, mimi upenda kuchukua muda mfupi wa likizo kuondoka kwa kazi zenye nimezoea za kila siku. Pia hupenda kupata wakati mzuri wa kuzungumza na mungu na kumwelezea kila jambo ninalopitia. Kiwango kupitia kazi ile nayofanya msongo wa mawazo huwa wakati tunapo zile changamoto za kila siku Lakini nashukuru mungu maana nimeweza kukabiliana nazo iweza.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kufanya kazi yangu na nidhamu kuheshimu wakubwa wangu na wadogo na pia kufanya kazi kwa team work ama kwa kusaidiana na wafanyikazi wenzangu. Pia jambo la muhimu ni kutia fora hau bidii kufanya kazi yenye ina inaridhisha, yenye inaleta inaleta sifa nzuri kwa kazi yangu na pia yenye inaleta manufaa kwangu na kwa kampuni ninayofanya fanya kazi nao.

Mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wenzangu kwa kutia fora sana kwa kusikiza vila wanafanya, kuheshimiana na kupea kila mtu mda wa kuchangia, mana kila mtu huwa na jambo tofauti na lenye litachangia kwanjia mojama nyingine kwa ukamilivu ama kuendelea vizuri na kazi tunayofanya. Pia ni vizuri kuwa na teamwork mahali ambapo tunainua yule alie baki nyuma. Apo tunaeza kukamilisha kazi yetu kwa urahisi na wakati ufao.

Stadi iliyo muhimu sana kwa kazi yangu ni kujifunza lugha kadhaa maana tuna wateja wa kabila na mataifa tofauti. Nikiwa na stadi ya kujua lugha tofauti, nitaweza kufanya kazi yangu kwa urahisi, maana ninaweza kuwasiliana na baadhi ya watu wa kabila na tabaka mbalimbali kwa urahisi bila kuhitaji mtu wa kando wa wakunifafamulia au kunitafsiria wanavyosema.

Mimi hupenda kufanya kazi pekee yangu, maana naeza kufanya kwa haraka na bila kuuliza maoni ya wenzangu. Sababu ya kupenda kufanya kazi kwa peke yangu ni maana na jiamini na pia kila jambo lenye nitafanya Ninajua nitafanya kwa makini na kwa kiwango cha juu chenye ningependelea mwingine afanye vile vile.

La, mimi sipendi kucheza michezo ya ubao. Maana hainipendizi na hainisisimui hata kidogo. Michezo niipendayo ni ile michezo kwa mfano kucheza kwa uwanja kama vile kwa mipira au kamba.

Mtu aliyenifunza jambo la muhimu zaidi ni mzazi wangu aliye ni mamangu mzazi. Mama yangu kutoka utotoni mwangu amenifunza mambo mengi nimekuja kujua baadaye kwa maisha yalikuwa muhimu sana na yamenifunza jinsi ya kuishi na wengine na kuishi kwa amani na kujiendeleza kima.

Mimi hupenda kunywa chai kuliko kahawa. Maana chai hunipa ile hamu ya kunywa tena na tena na pia hunipa muda mzuri inapendeza na pia mimi hupenda chai ya majani iliyowekwa tangawizi. Chai ya kahawa kwa upande mwingine sipendi sana maana huwa inanifanya ni hisi joto sana mwilini na pia kutoka kwa mimi hutokwa na jasho. Kuna wakati mwingine kahawa hunifanya nahisi roho yangu kudunda kwa haraka Ndiyo maana mimi huchukulia chai ya maziwa ikiwa na yenye afya njema kuliko ya kahawa.

Mimi uwainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa njia mbili. Kwanza, mimi utenga muda wa kazi na pia maisha ya kibinafsi. Ili nikuwe na lengo nzuri la kueza kuwa na wakati wa kupumzika na wakati wakufanya kazi. Kama vile, weekendi huwa ni ya wakati wangu wa kibinafsi na siku za wiki kwanzia jumatati, jumatatu adi ijuma uwa siku zaangu za kazi. Hivo, ninaeza kutenga wakati wa kazi na wakati wa maisha yangu ya kibinafsi.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni ule wa New York Yankees. Iyo timu huwa inasisimua kwa kiwango cha juu. Huwa wanacheza kwa kuridhisha na pia mashabiki wao huwa wanashangilia kwa duru na vigeregele. Timu ya ya New York Yankees inajulikana kimataifa na inaorodheshwa kuwa nambari ya kwanza kwa uchezaji wa besiboli.